Ninapoandaa ripoti za kazi huanza kwa kujiuliza swali rahisi lakini muhimu Lengo la ripoti hii ni nini je, kunionyesha kile nilichofanya au kusaidia mwingine pia kuelewa kufanya uamuzi bora swali hilo hunipa mwelekeo tangu mwanzo Kisha hukusanya taarifa zote pole pole bila haraka napozipanga hujiuliza je? Nikisoma ripoti hii bila kujua chochote nitaelewa hapo ndipo naondoa maneno mingi yasiyo si ya lazima na pia kubaki na hoja zilizo wazi Kwangu, ripoti nzuri si ndefu bali inaeleweka Napofika sehemu ya kuandika pia huchaguwa lugha raisi na mpangilio mzuri Kila aya iwe na ujumbe wake, jee msomaji ataona mtiririko au atachanganyikiwa nikiweka takwimu najiuliza namba hizi zinaeleza nini hasa Kabla ya kuwasilisha husoma tena ripoti kwa macho ya mtu mwingine, jee, kuna swali ambalo lingekua ndio kama msomaji. Jee, kuna sehemu ninayoweza kuboresha, hatua hio hunisaidia kuona makosa madogo inayoweza kubadilisha maana kubwa. Mwisho wa yote, na amini ripoti ni mawasiliano si karatasi tu, na kila napomaliza hujiuliza. Jee, ripoti imetimiza kusudi lake au bado naeza kufanya iwe bora zaidi.

Mara nyingi watu huniuliza, je, unapenda chakula kitamu huwa natabasamu sana, kwa sababu, swali hilo huniguza zaidi ya ladha. Je, chakula ni kula tu au ni uzoefu unaoguza moyo. Kwangu, chakula kitamu uanza kabla hata ya kuonja. Harufu inayojaza hewa, ni rangi zinazoleta hamu, kumbukumbu, zinazochechewa. Je, umewahi kunusa chakula ikakumbusha nyumbani au mtu fulani. Hapo ndipo najua ladha ina nguvu ya kipekee. Napokula chakula kilicho andaliwa kwa upendo na hizi tofauti. Si tumbo peke linalosherekea bali na ni moyo. Je si ukweli kuwa chakula kinapoliwa pamoja na watu wanaopendana huwa kitamu zaidi. Mazungumzo, vicheko na ukaribu huongeza ladha isiyo andikwa kwenye mapishi. Lakini pia, nimejifunza kuwa si kila kilicho kitamu, bora je, tunachagua kwa hamu au kwa hekima. Wakati mwingine pia, chakula rahisi hunipa furaha kubwa, kuliko sahani ya gharama kubwa. Kwa hiyo, penda chakula kitamu, ndiyo, lakini zaidi ya hapo, penda chakula chenye maana. Wewe je, unapokula, unatafuta. Tu ladha au pia kumbukumbu na hisia zinazokuja pamoja na chakula hicho.

Haya hapa kuna hadithii fupi ya kiswahili ambayo ntakusumulia Mara nyingi hujiuliza jee unapenda upepo au esi kwa ingine Sali raisi lakini kwangu linafichua hali ya moyo Jee umuahi kugundua kuwa chaguo dogo linanweza kusema mingi unavyohisi Napo hisi kuchoka au kufikira sana pendelea upepo wa asili fungua dirisha kusikia heowa ikipita taratibu na pia beba sauti za mbali hunipa utulivu Jee siku likuamba pepo ufanya tufikirie ya pole pole au kusikiliza zaidi Lakini kuna siku moja ambazo joto ni kali na mawazo yameja Hapo isi hunisaidia kurajisha mpangilio baridi yake hunifanya ni jikite tena kwenye kazi Jee hatuitaje msaada wa teknolojia wakati mwingine ili tuwe bora zaidi Kwa hiyo, napenda kipi zaidi. Labda si kuchagua upepo awesi bali ni kujua ni kipi na hitaji kwa wakati huo. Jee, wewe unaskiliza mahitaji ya mwili na akili yako au wafuata tu mazoea. Mwishowe, faraja ya ukweli huja pale tunapojua kujitunza kwa hekima.

Kwa mara nyingi, watu huniuliza, jee, unapenda zana za aina gani? Kile naposikia swali hilo, nafikiri kwa kina. Zana ni nini kwangu, jee? Ni kile kinachoonekana machoni, au ni kile kinachoguza moyo, kimya, kimya. Inapenda sana inayonifanya nisimame, na kutafakari. Uchoraji wa nyerangi tulivu, miistari isiyo kamilifu, au picha inayoeleza hadithi bila maneno, pia hunivuta sana. Jee, umewahi kuangalia kazi ya sana na kuhisi kama msanii anazungumuza na wewe binafsi Pia, penda sanaa ya maneno hili ni mashairi, hadithi na sentensi fupi zenye uzito tena maneno pia yakipangwa vizuri yanaweza kuwa kama brush ya kuchora hisia Jee, si ajabu jinsi, neno moja linaweza kubadilisha hali ya siku nzima Kuna sanaa ya maisha enyewe, muziki wa mbali, mwendo wa watu barabarani pia, au sauti ya upepo. Je, hatuwezi kuwa na sanaa kila mahali kama kichaguo kuangalia kwa makini. Hapo ndipo napogundua kuwa sanaa sio kitu cha anasa, bali ni njia ya kuelewa ulimwengu. Kwa hiyo, penda sanaa inayoniuliza maswali kuliko ile inayonipa majibu. Na wewe je, ni sanaa gani inayokufanya uone dunia kwa macho mapya?

Haya, nitakupa kisa kimoja kuhusu nchi ambayo ningependa kuzuru na kuitembelea kwa mara moja kwa maisha yangu Kwa mara nyingi hujiuliza ni nchi gani ningependa kutembelea Kwangu mimi, jibu hubadilika kila mara kulingana na ndoto zangu za sasa Lakini pia, kuna nchi moja ambayo kila mara inanivutia nchi ya Japan, taifahili, univutia sana Jee umuwahi kuwa na ndoto ambayo hujui itatimia lini lakini bado na kushika moyo Ninaota kuona mandhari ya cherry blossoms ya kiteleza Kini ya jua subuhi, shuudi ya miji, nyimchanga nyiko wa zamani na kithasa ujaribu chakula cha kinyeji kilichojaa ladha na hadithi Jee si ajabu kuwa nchi inaeza kuwa hadithi ilioandikwa kwa maumbo, rangi au sauti Lakini siyo tu mandhari Ningependa pia kujifunza utamaduni wao, maadiliyao ya heshima, vumilivu na mzalendo Jee, hatuweze kusafiri situ kwa miguu bali pia kwa akili na moyo Kwa hiyo, nchi gani ningependa kutembelea? Nchi hii ni Japan, kwa sababu na nitia kugundua na wewe jee umejiuliza ni mara ngapi, nisemu gani duniani ungependa kuiona na ni kwanini Jee, ndoto yako inaamsha moyo wako au inaendelea kwa tufikra. Hili ni jambo ambalo nafaa kujiuliza. Fakujiuliza ni malengwa yapi pia. Ukonayo katika hii maisha ni matamani wa gani yambayo konayo. Mwali gani yambayo ungependa kutembelea kabla maisha yako kuisha kabla kutoka kwa hii dunia. Haya ni mambo ambayo unafaa kuchunguza kwa kina.

Hili ni swali nzuri nzuri sana jinsi ninavyoshugulikia wateja katika biashara iwe nyumbani iwe kila mahali Nitakusimulia kisa kifupi ambacho nitasimua changu binafsi maswali mingi hutambaa ne umeniuliza swali moja Swali ambalo ni la maana sana Unashugulikia wateja vipi haya nitatabasamu na nijiulize je, imanino tu au ni mtazamo wa moyo unahakikisha kila mteja anahisi kuthaminiwa. Kwanza, husikiliza kwa makini. Jali ni kiro gani wanayoleta najaribu kuelewa undani. Jee, umewahi kugundua kuwa mara nyingi wateja wanataka tu kusikika. Hapo ndipo kila neno langu linapukua na maana. Halafu, hujibu kwa utulivu au kwa hekima. Sishuguliki hisia zangu, bali, najitahidi kueleza suluhisho lisilo tata Je, sikweli kwamba zaburi na ustadi wa kweleza yanapunguza migogoro mingi wakati mwingine pia penda kuuliza maswali ya kuhamasisha Je, tunaweza kufanya hivi pamoja au Je ni kitu kingine gani kinachoweza kufanya kukusaidia maswali haya huonesha heshima kuunda daraja la uaminifu Mwisho, jau sio kila wateja wanaoridhika kila wakati lakini pia kila mteja ni fursa ya kujifunza Je, unashugulikia changamoto kama mzizi wa kujifunza au kama kero tu Kwa kweli, jinsi unavyowatendea wengi wengeni hubadilisha si tu uhusiano mbali pia wako binafsi Hili ni suluhisho na hayo ni mambo ambayo ninayo yafanya kushughulikia wateja ninapokuwa katika biashara zangu za kila siku na hapo kuhakikisha uhusiano mwema kati yangu na wateja wangu.